Kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo karibu kila mtu hulipitia katika maisha hake ya kila siku. Ni hali ambayo imekua sehemu ya kawaida ya maisha ya kijamii aswa katika maeneo nye watu wengi na shugli nyingi. Tunajikuta tukisubiri kwenye mstari wa benki, hospitalini, dukani, shuleni, katika vituu vya mabasi, ofisi za serekali, au hata tunapotaka kupata huduma raisi kama kununua bitha dukani. Kwa maoni yangu binafsi, kusubiri kwenye mstari hunipahisi ya mbalimbali kulingana na mazingira, muda na hali ya huduma inayotolewa. Kuna nyakati ambapo kusubiri kwenye mstari, hunifanya nijisikia mtulivu na mwenye subira. Katika hali kama hizi, huona kufoleni kama mfumo mzuri unausaidia kudumisha haki na usawa katika jamii. Kila mtu anapopanga mstari na kusubiri zamu yake bila kusukumana au kugombana, mimi huisi kuwa kuna heshima na nidhamu. Halihi hunifundisha kuwa maisha haya hitaji haraka kila wakati, bali anahitaji uvumilivu na kuelewa kuwa mba kila mtu anamahitaji yake ya napopaswa kuheshimiwa. Aitha, kusubiri kwenye mstari, hunifundisha nidhamu binafsi. Ninapo jizuia kukasirika au kulalamika bila sababu mimi hujifunza kuthibiti hisi ya zangu. Hii hunisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha. Kwa sababu hunifanya nione kuwa si kila jambo linapaswa kufanyika kwa haraka au kwanjia nina yotaka mimi. Wakati mwingine, kusubiri hunifanya nijione kama mtu anayako maa, kiakili na kihisia. Kwa sababu si rahisi kwa kila mtu kukubali kuchelewa au kusubiri. Hata hivyo, sii mara zote kusubiri kwenye mstari hunifanya nijesikie vizuri. Kuna nyakati ambapo hali hii hunichosha sana na kunikera. Mfano mzuri ni pale mstari unapokuwa mrefu kupita kiasi, huduma ni ya pole pole au hakuna maelezo ya naeotelewa kwa watu waliopo mstarini. Katika hali kama hizi, mimi huanza kuhisi kama muda wangu haweshi mimi. Mawazo huja akilini mwangu ni kijuliza kwa nini mifumo ya huduma haiboreshui ili kwa hudumia watu kwa haraka zaidi. Hisia za kuchoka, huongezeka zaidi pale ninapokuwa na haraka au ninamajukumu mengi ya nayonisubiri. Kusubiri kwa muda mrefu, kunifanya nipoteze umakini na hata hamasa ya kujenga mambo mengine. Wakati mwengine, mimi hujikuta ni kehisi hasira au kukata tama, aswa ni kiona watu wakikudumio kwa upendeleo au wengine wakiruka mstari bila kufuata utaratibu. Halihii kunifanya ni hisi kutendewa isivyo haki. Tabia za watu wengine waliopo mstari, pia zina mchango kubwa katika kunifanya ni jisikia vibaya au vizure. Kuna watu wasio na subira wanao pigia pekelele kugombana au kulalamika kila masaa. Wanapofanya hivyo mazingira huwa magumu na ya kukera. Mimi binafsi ninapendelea utulivu. Hivyo hali kama hizi hunifanya nijisikia kuchoka kia kili. Lakini pia hunipa somo muhimu kuhusu umuhimu wa kujitawala na kuwa na madili hasapale wengine hawa ya unyeshi. Kwa upande mwengine, kusubiri kwenye mstari kunaweza kuwa fusa nzuri ya kujitafakari na kujijenga binafsi. Wakati mnimesimama mstari kushuguli nyingi, kupata mdao kufikiria malengo yangu, kupanga mambo yangu ya badai au kutatmini siku yangu ilivyo endelea. Wakati mwengine, mimi hutumia mdao kusoma, kusikiliza mziki au hata kujifunze jambo jipia kupitia simu. Hali hii pia unifanya nione kuwa hata subira kuonekana kuwa na faida zaidi mtu atabadili mtazamo wake. Pia, kusubiri kwenye mstari, kunaweza kukuza mahusiana ya kijami. Kuna nyakati ni mewai kuanzisha mazungumzo na watu nisi wafahamu nao kabisa. Tukibadilisha na mawazo, uzoefu na hata vicheko. Mazungo mzo haya hunifanya nitambwe kwa sisi sote tunapitia changamoto zinazo fanana na koma kusubiri si adabu bali ni sihemu ya maisha. Hii huongeza huruma na uwelewa kwa watu wengine. Kwa mtazamo mpana zaidi, kusubiri kwenye mstari hunifundisha madili muhimu katika jamii. Hunikumbusha umuhimu utaratibu, heshima, uvomilivu na uwajibikaji. Jamii ambayo watu wake wanajua kusubiri na heshi mafolieni kwa amani zaidi kwa sababu migogoro hupungua na haki hutendeka kwa kiasi kikubwa. Ingao kusubiri kunoweza konekana kama jambo dogo, atarizake katika kujenga jamii ni madili na ni kubwa sana.

Muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Siwezi kutenganisha maisha yangu na muziki kwa sababu muziki huniguza moja kwa moja moyoni na kunisaidia kuelewa hisia zangu kwa undani zaidi. Kati ya aina zote za mziki zilizopo, mziki ninaosikiliza mara nyingi sana ni muziki wa mapenzi. Kwa kweli ninaweza kusema bila kusita kwamba muziki wa mapenzi, ndio muziki ninaopenda na ninao elewa zaidi kuliko aina nyingine zote za muziki. Napenda muziki wa mapenzi kwa sababu unaelezea hisia halisi za binadamu. Muziki huu huzungumzia mambo ambayo karibu kila mtu amewai kuyapitia au anatamani kuyapitia kama vile kupenda, kupendwa, kukosa mtu, kuumia moyoni, kusamehe na kuanza upya. Kila wimbo wa mapenzi huwa kama hadithi na mara nyingi ninaposikiliza na hisi kana kwamba unaelezea maisha yangu au maisha ya mtu ninayomfahamu. Hii ndio sababu kubwa inayonifanya ni upende sana muziki wa aina hii. Kila ninapo sikiliza muziki wa mapenzi, huhisi utulivu fulani moyoni. Mziki huo hunifanya ni punguze mawazo mengi, yanayo nisumbua na kurunirudisha katika hali ya utulivu wa kihisia. Kuna nyakati ninapokuwa nimechoka, nimevunjika moyo, au ninamawazo mengi. Lakini nikisikiliza wimbo wa mapenzi wenye ujumbe mzuri, mimi huhisi nimepata nafuu na faraja. Maneno ya nyimbo hunipa matumaini na kunikumbusha kuwa, hisia nilizonazo ni za ajabu. Bali ni sehemu ya maisha ya binadamu. Pia, napenda muziki wa mapenzi kwa sababu hunisaidia kujielewa zaidi. Kupitia nyimbo hizi, nimejifunza kuelewa hisia zangu, kujitambua na hata kukubali udhaifu wangu wa kihisia. Kuna nyakati ninapokuwa nikisikiliza wimbo wa mapenzi na nikajikuta nikitafakari juu ya mahusiano, maamuzi niliyoyafanya au yale ambayo ningependa kufanya tofauti siku zijazo. Kwa njia hii, muziki wa mapenzi umekuwa kama mwalimu wa maisha yangu. Kwa upande mwingine, siwezi kusema kuwa ninafahamu sana aina nyingine za muziki. Kwa kweli, sikilizaji wangu wa muziki umejikita zaidi katika muziki wa mapenzi kiasi kwamba aina nyingine kama muziki wa dansi, kali, rap au muziki wa kelele haunivutii sana. Si kwamba muziki huo ni mbaya, bali hauzungumzii sana hisia na mawazo ambayo yapokaribu na moyo wangu. Mimi hupenda muziki unaonifanya, nifikirie, nihisi na nijitafakari jambo ambalo mziki wa mapenzi hufanya kwa kina zaidi. Muziki wa mapenzi pia hunisaidia katika mahusiano yangu na watu wengine. Kupitia nyimbo hizi, nimejifunza umuhimu wa kuonyesha hisia, kuwasiliana kwa wazi na kuheshimiana. Maneno ya wimbo, hunikumbusha kuwa mapenzi yanahitaji uvumilivu, uaminifu na kujitolea. Haya yote hunisaidia hata katika mahusiano ya kifamilia na ya kirafiki. Kwa sababu mapenzi hayahusiani tu na uhusiano wa kimapenzi, bali pia yanahusu namna tunavyowajali watu waliotuzunguka. Aidha, muziki wa mapenzi hunipafuraha ya kipekee. Kuna nyakati ninapousikiliza nikiwa pekee yangu, nikifurahia maneno na sauti ya mwimbaji. Na kuna nyakati ninaposikiliza nikiwa na watu wengine, tukishiriki, hisia na kumbu kumbu. Muziki huu hunifanya nijisikie hai, mwenye hisia na mwenye uhusiano wa ndani na ulimwengu unaonizunguka. Ni kama lugha ya pili inayozungumza na moyo wangu bila kuhitaji maelezo marefu. Kwa mtazamo mpana, naamini muziki wa mapenzi unanafasi mkubwa katika jamii. Muziki huu hufundisha watu huruma, uelewa na umuhimu wa kuonyesha hisia kwa njia nzuri. Katika dunia yenye changamoto nyingi na misukosuko ya maisha, muziki wa mapenzi huja kama faraja na tiba ya moyo. Kwa mtazamo mpana, naamini muziki wa mapenzi unanafasi mkubwa katika jamii. Kwa jumla, muziki ninaosikiliza mara nyingi ni muziki wa mapenzi kwa sababu unaendana na hisia zangu, mawazo yangu na mtazamo wangu wa maisha. Muziki huu hunipafaraja, hunifurahisha, hunifundisha na huniju.

Ndiyo, napenda kupigia picha, lakini sii wakati wote na sii katika hali yoyote hile. Mimi ni mtu ambayo hupenda kupigia picha, asua pale ninapokuwa nimeva vizuri au nipo katika tukio malumu. Kupiga picha kwangu, sii jambo la kubahatisha au la kawaida tu, bali ni njia ya kujieleza, kuhifadhi kumbukumbu na kuthamini nyakati fulani muhimu katika maisha yangu. Ndiyo maana sipigi picha kila siku bali huchagua muda na mazingira yanayo nifanya nijisikie vizuri na kujiamini. Kwanza kabisa napenda kupiga picha wakati nimevaa nadhifu na kuampangilio mzuri. Ninapokuwa nimevaa vizuri mimi hujihisi mwenye kujiamini zaidi na halihio hujitokeza waziwazi katika picha. Mavazi hunisaidia kuonyesha utu wangu, lada yangu, ya mtindo na namna ninavyojuheshimu. Kwa hivyo, kupigia picha katika hali kama hiyo, kunifanya nijisikie fahari na kuridhika na tuaswira yangu mwenyewe. Sioni kupigia picha kama kujionyesha kupita kiasi, bali kama kuthamini juhudi nilizoweka katika kujitunza. Pili, napendelea kupiga picha katika matukio malumu kama shere, hafla, mikusanyiko ya kifamilia au siku muhimu maishani mwangu matukio haya hua na maana kubwa na kupiga picha kunisaidia kuyahifadhi katika kumbu kumbu za kudumu Baada ya muda kupita, ninapozitazama picha hizo, mimi hukumbuka hisia, mazingira na watu niliokua nao wakati huo Kwanjia hii, picha hua kama daraja linalonirudisha nyuma katika wakati uliopita. Kupiga picha pia, unisaidia kujitambua na kujikubali. Ninapoangalia picha zangu, mimi huweza kuona mabadiliko nilioyapitia, siitu kimwili, bali pia kihisia na kimaisha. Kuna picha zinazonikumbusha nyakati za furaha, changamoto au mafanikio fulani. Hii unifanya nitambue safari yangu ya maisha na kuthamini hatua niliofikia. Kupitia picha, mimi kujifunza kujikubali zaidi na kujithamini. Aida, napenda kupiga picha kwa sababu ni njia ya mawasiliano. Pichas zina uwezo wa kueleza mambo mengi bila kutumia maneno. Wakati mwingine, picha moja inaweza kueleza hisia, tukio au hali fulani kwa uwazi zaidi kuliko maelezo marefu. Ninaposhiriki picha zangu na watu wengine. Huwa si tu kwa lengo la kujionyesha bali kushiriki sehemu ya maisha yangu na kuwafanya wengine waelewe ni nachokipitia au ni nacho furahia. Hata hivyo, mimi si mtu wa kupiga picha kila mara au kila mahali na amini kunya nyakati ambazo ni bora kuishi katika tukio kuliko kujaribu kulirekodi kila sekundi. Kuna matukio ambayo ni ya binafsi sana au ya kihisia na katika hali kama hizo napendelea kuyayifadhi moyoni kuliko kwenye kamera. Hii hunisaidia kudumisha usawa katika kufurahia maisha na kuyarekodi. Kwa upande mungine kupiga picha kuna hitaji heshima na busara. Mimi kujitahidi kuheshimu mazingira na watu waliopo karibu nami. Sipendi kupiga picha za watu bila ruhusa yao. Asua katika hali ambazo zinaweza kuwafanya wajisikie vibaya. Hii ni kwa sababu naamini picha zina nguvu na zinaweza kuatiri hisia na heshima ya mtu. Kupiga picha kunapaswa kufanywa kwa madili na kwa kuzingatia utu wa kila mtu. Kupiga picha pia, hunisaidia kukuza ubunifu wangu, ninapochagua mahali, muanga, mkao au namna ya kutabasamu, mimi hujihisi kama ninajieleza kisani. Hata kama mimi si mpiga picha wa kitaaluma, bado napata furaha katika kupanga picha yangu na kuona matokewe yake. Hii hunipa furaha ya ndani na kunifanya nijisikie huru kujieleza. Kwa mtazamo mpana zaidi, picha zina nafasi kubwa katika jamii ya leo. Katika ulimwengu wa sasa ambapo mitando ya kijamii imetawala, picha zimekua sehemu ya utambulisho wa watu wengi. Ingewa kune changamoto zake, picha pia zina mchango mkubwa katika kuifadhi historia, kuelimisha na kuwaunganisha watu. Kwa upande wangu, napendelea kutumia picha kwa njia chanya na yenye maana, si kwa shinikizo la jamii bali kwa kuridhika binafsi.

Mimi ni mwanafunzi na kwa sababu hiyo maktaba imekua sehemu muhimu sana katika maisha yangu ya masomo. Naenda maktabani mara nyingi karibu kila wiki na wakati mwingine hata mara kathaa kwa wiki kulingana na mahitaji ya masomo yangu. Kwangu, maktaba si mahali pa kusoma tu bali ni mazingira yanayonisaidia kukua kielimu, kiakili na hata kibinafsi. Kilaninapoingia maktabani, mimi huhisi kama nimeingia katika ulimwengu wa maarifa na utulivu. Sababu kubwa inayonifanya niende maktabani mara kwa mara ni hitaji la kufanya utafiti. Kama mwanafunzi, nina kazi nyingi za kufanya kama vile mandalizi ya mtihani. Maktaba hunipa rasilimali nyingi muhimu kama vitabu, majarida na nyenzo nyingine za kielimu ambazo si rahizi kuzipata mahali pengine Hata kama kuna taarifa mitandaoni, bado vitabu vya maktabani vina maelezo ya kina na ya kuaminika zaidi Jambo linalonisaidia sana katika masomo yangu Pia, maktaba hunisaidia sana katika kupanga muda wangu wa kusoma Ninapokuwa nyumbani mara nyingi kuna usumbufu mwingi kama kelele, simu au majukumu mengine ya kifamilia. Lakini ninapokwenda maktabani mimi hupata mazingira tulivu yanayonilazimisha kuzingatia masomo yangu. Utulivu wa maktaba hunisaidia kuongeza umakini kuelewa masomo kwa undani na kutumia muda wangu vizuri bila kupotea katika mambo yasio ya lazima. Zaidi ya hayo, kuenda maktabani mara kwa mara kumejenga ndani yangu nidhamu ya kusoma. Nimejifunza kuwa na ratiba ya kusoma na kuifuata. Ninapojua kuwa ninaenda maktabani mimi hujianda kisaikolojia kuwa muda huo ni wa kusoma na kufanya kazi za shule tu. Hii hunisaidia kuepuka kusoma kwa kubahatisha au kusoma dakika za mwisho kabla ya mtihani. Kwa njia hii, maktaba imekua sehemu inayonifanya niwe mwanafunzi mwenye mpangilio mzuri. Maktaba pia hunipa nafasi ya kujifunza kwa kujitegemea. Ninapokuwa maktabani hua huru kuchagua vitabu vinavyonivutia au vinavyohusiana na masomo yangu. Hii hunisaidia kupanua maarifa yangu zaidi na yale yanayofundishwa darasani Wakati mwingine, mimi husoma vitabu vya ziada Vinavyonisaidia kuelewa mada fulani kwa mtazamo mpana zaidi Hali hii hunifanya nipende kusoma na kuthamini elimu Aidha, maktaba ni mahali panaponisaidia kukuza uwezo wa kufanya utafiti kwa kina Ninapofanya utafiti, mimi hujifunza jinsi ya kutafuta taarifa sahihi, kuchambua vyanzo mbalimbali na kuchagua taarifa muhimu. Ujuzi huu ni muhimu sana, si tu kwa masomo yangu ya sasa, bali pia kwa maisha ya baadae, haswa katika taaluma au kazi nitakayofanya. Kwa hivyo, kwenda maktabani mara nyingi ni kama uwekezaji wa muda kwa maisha yangu ya baadae. Pia, maktaba hunipa nafasi ya kukutana na wanafunzi wengine wenye malengo yanayofanana na yangu. Ingawa maktaba ni pahali patulivu, bado kuna hisia ya mshikamano kati ya wanafunzi wanaokuja kusoma. Kuwaona wengine wakisoma kwa bidii, huniengeza hamasa na kujitia moyo ya kuendelea kujituma. Hali hii hunifanya nijisikie kuwa siko pekee yangu katika safari yangu ya elimu. Hata hivyo, si kila wakati kwenda maktabani huwa rahisi, kuna nyakati ambapo ninahisi kuchoka au kukosa motisha. Lakini, ninapokumbuka malengo yangu ya kielimu na umuhimu wa elimu katika maisha yangu, mimi hujilazimisha kuenda maktabani. Mara nyingi, ninapofika huko, hisia za uvivu huisha na nafasi yake huchukuliwa na hamasa ya kusoma. Hii imenifundisha kuwa mafanikio yanahitaji juhudi na kujituma hata pale yanapokuwa magumu. Kwa mtazamo mpana zaidi, maktaba zina nafasi kubwa sana katika maendeleo ya elimu na jamii kwa ujumla. Maktaba ni chanzo cha maarifa, ubunifu na maendeleo ya fikra. Jamii inayodhamini maktaba huwa na watu wanaopenda kusoma, kufikiria na kuuliza maswali. Kwa hiyo, mimi binafsi naona maktaba kama nguzo muhimu ya elimu na maendeleo ya mtu binafsi na taifa kwa ujumla. Kwa ujumla, ninapenda kwenda maktabani mara nyingi kwa sababu ni sehemu muhimu.

Ndio, napenda kulima bustani sana. Kulima bustani kwangu si jambo la kawaida tu, bali ni shughli inayonipa furaha, utulivu wakili, na mafunzo mengi kuhusu maisha. Kila ninapokuwa bustani ni, mimi huhisi niko karibu, zaidi na mazingira ya asili, na hali hiyo hunifanya nijisikie huru na mwenye amani ya ndani. Kulima bustani, ni moja ya shughli ambazo hunipa nafasi ya kujifunza subira, bidii na thamani ya kazi ya mikono. Kwanza kabisa, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa fursa ya kujitunza na kujitegemea. Kupitia bustani, naweza kulima mazao mbalimbali, kama mboga, matunda au mimea ya mapambo. Ninapo vuna kile nilicho kipanda kwa mikono yangu mwenyewe, mimi huhisi furaha ya kipekee na kuridhika. Hii hunifanya nitambue kuwa juhudi ndogo, zikifanywa kwa uaminifu na uvumilivu zinaweza kuzaa matokeo makubwa. Pili, kulima bustani hunifundisha subira. Mimea haioti mara moja, bali huhitaji muda, matunzo na uangalifu wa mara kwa mara. Ninapo panda mbegu, mimi hujifunza kusubiri, kuzipa maji, kuondoa magugu na kuilinda mimea dhidi ya wadudu. Hali hii, hunikumbusha kuwa, hata katika maisha, mafanikio hayaji ghafla, bali huja baada ya juhudi za kudumu na subira ya hali ya juu. Zaidi ya hayo, kulima bustani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati ninapokuwa bustanini, mawazo mengi yanayonisumbua kupungua. Kufanya kazi na udongo, kuangalia mimea ikikua, na kupumua hewa safi hunipa utulivu wa kiakili. Bustani imekuwa kama tiba ya akili kwangu, haswa baada siku ndefu au yenye changamoto nyingi. Kulima bustani, pia huniongezea uelewa kuhusu mazingira na umuhimu wa kuyatunza. Kupitia bustani, nimejifunza umuhimu wa udongo bora, maji, na hali ya hewa katika ukuaji wa mimea. Hii hunifanya ni heshimu mazingira, na kuwa mwangalifu zaidi katika matunzi ya rasilimali hasili. Ninapoona mimea ikistawi, mimi hutambua wazi kuwa binadamu na mazingira wana uhusiano wa karibu sana. Aidha, bustani hunisaidia kukuza nidhamu na uajibikaji. Mimea haiwezi kujitunza yenyewe, inahitaji uangalizi wa mara kwa mara. Ninapojua kuwa bustani yangu inamea, inategemea juhudi zangu, mimi hujifunza kuajibika na kupanga muda wangu vizuri. Hii hunisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha kama masomo au kazi. Kwa sababu, hunifanya niwe mtu mwenye mpangilio, na mwenye kujali majukumu yangu. Kulima bustani, pia kuna mchango mkubwa katika afya yangu. Kula mboga au matunda yanayolimwa nyumbani, hunipa uhakika wa chakula safi na salama. Pia, shughuli ya kulima hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, bila hata kugundua. Kwani kuchimba, kupanda, na kumwagilia maji ni kazi ni zinazohusisha mwili mzima. Hii hunifanya nijisikie mwenye nguvu, na mwenye afya njema. Kwa upande wa kijamii, kulima bustani kunaweza kuimarisha mahusiano kati ya watu. Wakati mwingine, watu hushirikiana na familia au majirani katika shughli za bustani, tukibadilishiana mbegu, maarifa au hata mavuno. Hii hujenga mshikamano na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Bustani huwa si eneo la kilimo tu, bali pia ni sehemu ya kushirikiana, na kujifunza kutokana kwa wengine. Kwa mtazamo mpana zaidi, kulima bustani kuna faida kubwa kwa jamii na taifa kwa ujumla. Bustani huchangia katika usalama wa chakula, hupunguza gharama ya maisha na huhamasisha matunzi bora ya ardhi. Jamii inayo thamini kilimo cha bustani, huwa na watu wanaojali mazingira, afya na maisha endelevu. Kwa hivyo, kulima bustani ni shughli yenye thamani kubwa sana. Kwa jumna, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa furaha, hunifundisha subira, hunisaidia kupunguza mawazo na hunijifanya nisikie karibu na asili. Bustani, ni sehemu ambayo huwe nijenga kimwili, kiakili na kihisia. Kwa hivyo, kubukulima bustani kwangu si kazi.

Kila mtu anashugli fulani anayopenda kufanya kwa hiyari yake, aswa anapokuwa huru au anapotaka kupumzika akili. Kwa upande wangu, shugli yangu ya kupendezwa sana ni kusoma vitabu. Kusoma si jambo linalonifanya kwa sababu ya kulazimishwa, bali ni kitu ni kinacho nipa furaha, kunipa maarifa, na kunisaidia kujielewa mimi mwenyewe na ulimwengu unaonizunguka. Kwa mda mrefu, kusoma vitabu kime kuwa sehemu ya maisha yangu na kime nijenga kwa njia nyingi kuliko ni navyo weza kueleza kwa kifupi. Nilianza kupenda kusoma vitabu nikiwa bado mdogo, lakini kadiri nilivyo kuwa, ndivyo nilivyo zidi kuelewa thamani halisi ya kusoma. Sasa ni kiwa mwanafunzi, kusoma vitabu situ sehemu ya masomo yangu, bali pia ni hobby yangu. Kuna tofauti kubwa kati ya kusoma kwa ajili ya mtiani na kusoma kwa ajili ya kujifurahisha. Ninapo fanya kusoma kama hobby, husoma kwa hiari bila presha na kwa lengo la kupanua akili yangu. Kile kinacho nivutia zaidi katika kusoma vitabu ni uwezo wake wakunipeleka katika ulimwengu tofauti Wakati mwingine ni kisoma kitabu cha hadithi, mimi hujikuta ni kifikiria kama niko ndani ya hadithi hiyo Nikishuhudia matukio ya nayo tokea na kuelewa hisia za wahusika kusoma unifanya ni safiri bila kusogea mahali nilipo bila tiketi, wala gari naweza kusafiri kuenda nyakati tofauti, tamaduni tofauti na maisha tofauti. Kusoma vitabu pia, hunisaidia kuongeza maarifa yangu. Kupitia vitabu, nimejifunza mambo mengi kuhusu maisha, elimu, tabia za binadamu na changamoto za dunia. Kuna vitabu, vinavyo nifundisha ni dhamu, subira na namna ya kufanya uamuzibora. Kuna vingine, vinavyo nifanya ni tafakari maisha yangu na kujiuliza maswali muhimu kuhusu malengo yangu na mwelekeo ninaochukua. Kwa njia hii, kusoma kimekuwa kama mwalimu wa ziada nje ya da rasa. Zahidi ya hayo, kusoma vitabu hunisaidia kuboresha lugha yangu na uwezo wangu wa kuwasiliana. Ninapo kutana na maneno mapya, sentensi nzuri na mitindo mizuri ya uandishi, mimi hujifunza na mna ya kujieleza kwa ufasaha zaidi. Hii ime nisaidia sana katika masomo yangu, hasa katika uandishi wa insha, mawasilisho na hata mazungumzo ya kawaida. Kusoma, hunifanya ni fikiri kwa kina kabla ya kuzungumza au kuandika. Kusoma kama hobi pia hunipa utulivu wa akili Wakati mwingine ninapokuwa na mawazo mengi msongo wa masomo au kuchoka huchukua kitabu na kuanza kusoma Baada ya mda mfupi mimi huisi akili yangu ikisulia na mawazo mabaya ya kipungua kusoma hunisaidia kupumzika bila kupoteza mda Kwani hata ninapopumzika bado na jijenga kia kili Hobby hii pia imenisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu. Kusoma kuna hitaji muda na utulivu. Nimejifunza kupanga mda wangu ili nipate na fasi ya kusoma hata kama ni na majukumu mengi. Nidhamu hii imenisaidia pia katika maeneo mengine ya maisha kama kupanga ratiba ya masomo na kutimiza majukumu kwa wakati. Ingawa watu wengine hupenda hobby kama michezo, muziki au kutaza mafilamu, mimi hupata kuridhika zaidi ninapokuwa na kitabu mikononi. Hii haimanishi kuwa shugli nyingine siinzuri, bali inaonyesha kuwa kila mtu anakitu kinachomfaa kulingana natabia na malengo yake. Kwangu, kusoma vitabu kuna nifanya nijisikie nimekamilika na ninatumia muda wangu kwanjia yenye maana. Kwa mtazamo mpana, naamini kuwa kusoma vitabu ni hobby yenye manufaa makubwa kwa jamii. Jamii yenye watu wanaopenda kusoma huwa na watu wanawafikiri kwa kina, wanaouliza maswali na wanao tafuta suluhisho la matatizo. Kusoma huchangia maendeleo ya mtu binafsi na taifa kwa jumla. Ndiyo maana naona fahari kusema kuwa kusoma vitabu ni shugli yangu ya kupendezwa. Kwa jumla, shugli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu kwa sababu hunipa maarifa, hunijenga akili, hunipa utulivu wa akili na hunisaidia kuelewa maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Kusoma si hobby tu kwangu, bali nisehemu ya utambulisho wangu.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Wazee wangu ambao ni wazazi wangu, babu na bibi na walimu wazuri wa familia yangu, wamenisaidia kukuza utu wangu na kunifundisha thamani za maisha. Kila siku ninapokuwa karibu nao, mimi hujifundisha mambo mapya. Si tu kwa maneno, bali pia kwa matendo yao. Kwa kweli, mahusiano haya yamejengwa kwa heshima, upendo na maelewano na yanachangia kwa kiasi kikubwa jinsi ninavyokua kiakili, kimaadili na kihisia. Kwanza kabisa, mahusiano yangu na wazee wangu yamejengwa kwa msingi wa heshima na utunzaji wa familia. Wazee wangu wanaona umuhimu wa kunifundisha jinsi ya kuheshimu kila mtu kwanzia ndugu zangu wadogo, wenzangu hadi watu wazima. Mara nyingi huzungumza nami kwa unyenyekevu na huruma wakinifundisha kuwa heshima si maneno tu bali ni matendo. Nimejifunza kutoka kwao kwamba hata maneno madogo kama tafadhali na asante yanaweza kuleta amani na furaha katika familia. Mahusiano haya yamenifundisha pia kuwa kuishi kwa pamoja kwa upendo ni jambo lenye thamani kubwa kuliko mali au heshima ya kijami. Zaidi ya hapo, mahusiano yangu na wazee wangu yamejengwa kwa upendo wa dhati na msaada wa kweli. Wakati wowote ninapohitaji msaada wa kiakili, kifedh au kisaikolojia. Wazee wangu huwa tayari kunisikia na kunipa ushauri. Kwa mfano, mara nyingi ninapokutana na changamoto za masomo au marafiki. Wazee wangu huwa tayari kunieleza suluhisho, kunifundisha jinsi ya kushughulikia hali hiyo kwa hekima. Na mara nyingine kunikumbusha kuwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza. Upendu huu wa dhati hunifanya nijisikie huru, salama na mwenye kutegemewa. Pia mahusiano yangu na wazee wangu yamejengwa kwa kushirikiana na kuelewana. Hata pali ambapo maoni yangu hutofautiana na yao, mara nyingi tunakaa chini tukajadili kwa amani na kwa heshima. Wazee wangu huniangalia kama mtu mdogo bila sauti, bali kama kijana anayehitaji kuelewa dunia. Hii hunifanya nijisikie huru kutoa maoni yangu, kujieleza kwa uwazi na kujifunza jinsi ya kushugulikia tofauti za mawazo. Kwa kweli, kuelewana na wazee wangu ni kipengele muhimu sana cha mahusiano yetu kwa sababu kinapunguza migongano na kuiimarisha mshikamano wa familia. Aidha, mahusiano haya yamenisaidia kujifunza maadili na tabia nzuri. Wazee wangu ni mfano wa hekima, subira na nidhamu. Kwa kuangalia jinsi wanavyoshughulikia na changamoto za maisha, nimejifunza kuwa uvumilivu, bidii na nidhamu ni silaha muhimu katika kufanikisha maisha. Wazee wangu huniwasha mwanga wa kujua kuwa mafanikio hayatokei bila juhudi na kwamba kila hatua ndogo ya kufanya mema inarudishwa kwa njia moja au nyingine. Hili ni somo ambalo lilanisaidia si tu katika maisha ya shule bali pia maisha ya baadaye. Zaidi ya hayo, mahusiano yangu na wazee wangu yamejengwa kwa ushirikiano wa shughuli za kila siku na starehe za pamoja. Tunapokaa pamoja, mara nyingi huzungumza, kucheka, au kushirikiana katika kazi za nyumba au shambani. Shughuli hizi ndogo hufanya nijisikie kwa familia ni nguvu ya msaada na furaha. Hata pale ambapo kuna changamoto, kushirikiana, kunatengeneza hisia za mshikamano, kujua kuwa hatuko peke yetu, na kwamba kila tatizo linasuluhisho pale tunaposhirikiana. Hata hivyo, si kila wakati mahusiano haya huwa rahisi bila changamoto. Mara nyingine kuna tofauti za mawazo au mgongano mdogo, hasa pale ninapojitahidi kuwa huru au kujitegemea. Lakini changamoto hizi huwa fursa ya kujifunza. Wazee wangu hunisaidia kuelewa kuwa migongano ni sehemu ya maisha na jinsi ya kushughulikia migongano hiyo kwa hekima na heshima. Hii hunifundisha uvumilivu si tu kwa wazee wangu bali pia kwa wengine katika jamii. Kwa upande wa kihisia, mahusiano haya yamenisaidia kuwa na amani ya ndani na kujiamini. Kujua kuwa wazee wangu wapo kwa ajili yangu, wananielewa na kunipenda bila masharti, kunanifanya nijisikie salama. Hii inachangia sana katika maendeleo yangu ya kihisia, kwani napata nguvu.

Kila siku katika maisha yangu kama mwanafunzi wa computer science, ninatumia zana mbalimbali za kidijiti ambazo zinafanya kazi ya kufanya maisha yangu ya masomo na maisha binafsi kuwa rahisi zaidi, yenye mpangilio na yenye tija. Zana hizi, situ zimetibithiwa kwa ajili ya utafiti au kazi za masomo, bali pia zinanisaidia kushirikiana na wengine, kustarehe na kupanua uelewa wangu wa dunia ya kidijiti. Kwanza kabisa, kompyuta ni zana ya msingi. Hii si laptop tu bali ni chombo cha msingi cha kufanya programu kuunda miradi kuandika ripoti na kufanya utafiti. Kwa mfano, ninaweza kutumia kompyuta kuandika code kwa lugha mbalimbali za programu, kujaribu algorithms au kufanya simulation za miradi ya masomo. Bila kompyuta, masomo yangu ya kompyuta sayansi hayangeweza kufanikishwa. Kwani kila kitu kinategemea zana hii. Kompyuta pia ni chombo cha kushirikiana na wenzangu kupitia mfumo wa kidijiti kama vile repositories za code, version control na collaboration tools. Hii inafanya kazi ya kikundi kuwa rahisi na yenye tija. Pili, interneti ni zana nyingine ya lazima. Interneti hufanya kazi kama mlango wa maarifa bila kikomo Kila siku, hutumika kutafiti kupata tutorials, kuangalia video za elimu au kushiriki katika forums za kitaaluma Wakati ninapokuwa na tatizo katika mradi wa programu, interneti ni sehemu ya kwanza ninayoenda kutafuta suluhisho Hakuna chombo kingine kinachoweza kutoa maarifa mapana kama interneti Pia, interneti hunisaidia kuunganishwa na wenzangu, walimu na jumuia za kitaaluma. Kwa hivyo, uchangia sana katika kuendeleza ujuzi wangu wa kitaluma. Zaidi ya hayo, zana za kuifadhi na kupanga faili ni muhimu sana. Hifadhi za mitandao kama vile Google Drive zimeniwezesha kuifadhi miradi, nyaraka na data muhimu kwa usalama na kwa urahisi wa kushirikiana. Kwa mfano, mradi wa kikundi unaweza kuhifadhiwa kwa njia ya mtandao na kila mwanafunzi anaweza kuona, kuhariri au kutoa maoni kwa wakati mmoja. Hii inarahisisha usimamizi wa miradi na huondoa tatizo la kupoteza data au nyaraka muhimu. Aidha, programu za uandikaji wa uchambuzi kama vile text editors, IDEs na software za spreadsheet ni sihemu za kila siku. IDE hufanya kazi ya kuandika, kujaribu na kudebug code kuwa rahisi. Software za spreadsheet ufanya uchambuzi wa data kuwa rahisi. Huhakikisha kila kitu kimepangwa na kinaonyesha matokeo sahihi. Zana hizi hufundisha nidhamu ya kazi mpangilio na mbinu ya kufikiria kistrategic ambazo ni muhimu sana katika maisha ya kitaalum na kibinafsi. Kwa upande wa masiliano na kushirikiana, platforms za kidigitali kama vile barua pepe, forums na chat applications hufanya maisha kuwa rahisi. Hizi huniwezesha kushirikiana na walimu na wenzangu kuuliza maswali na kupata majibu haraka. Hii ni muhimu sana hasa katika miradi ya kikundi au masomo yenye changamoto. Zana hizi zinaniwezesha kushirikiana bila kizuizi, cha mda au mahali. Aidha, zana za burudani kidijiti hufanya maisha kuwa ya kawaida na yenye uwiano. Kusikiliza muziki, kuangalia video, au kucheza michezo kidijiti kunanisaidia kupumzika na kurejesha nguvu baada ya shughuli nzito za masomo au miradi ya programu. Burudani hii ni muhimu kwani hunifanya akili iwe safi na kuzuia mawazo mabaya. Lakini si tu kuhusu kutumia zana hizi bali kujifunza jinsi ya kuzitumia vizuri ni muhimu. Utumiaji bila mpangilio unaweza kusababisha kupoteza mda msongo wa mawazo na kushindwa kufanikisha kazi. Kwa hivyo, nimejifunza kupanga muda kuunda ratiba na kuhakikisha kila zana inatumika kwa tija ili masomo, kazi na burudani vyote viwe katika uwiano mzuri. Kwa mtazamo mpana, zana za kidijiti ninazotumia kila siku hufanya kazi muhimu sana katika maisha yangu.

Kazi ya pamoja na timu ya mbali ni sihemu ya maisha ya kisasa kwani mara nyingi watu hufanya kazi kutoka sehemu tofauti wakati mwngine hata nchi tofauti. Ile kuhakikisha mradi unafanikiwa ni lazima kuwa na mpangilio mzuri, mawasiliano thabiti na mbinu za kushirikiana. Kila mtu lazima ajuwe jukumu lake, muda wake na hatua zinazofuata. Kwanza, mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara ni jambo la msingi kutumia barua pepe, chat applications na video calls Kuna hakikisha kila mtu anafahamu ni hatua gani zimetekelezwa na ni nini kimebaki Kila mtu anapokuwa na wazo au tatizo huwa na chombo cha kueleza kwa urahisi bila mawasiliano mazuri, mradi unaweza kushindikana kwa sababu kila mtu angefanya kazi yake bila kuelewa mchakato wa timu. Pili, ni muhimu kuelewa malengo ya timu na kugawanya majukumu kwa kila mshiriki. Kabla ya kwanza mradi, tunajadili pamoja lengo kuu, muda wa kumaliza na hatua za kila mtu. Kila mmoja anajua majukumu yake na anahakikisha anatimiza kila jukumu kwa wakati. Ili kurahisisha hili, mara nyingi tunatumia tools za kidijiti ambazo zinatuwezesha kuona maendeleo ya kila mtu. Jinsi, kazi zinavyo kwenda na changamoto zinazotokea. Hii inafanya kazi ya kikundi kuwa yenye ufanisi na inasaidia kwepuka mabishano au kuchelewa. Haidha, kuratibu mawasiliano ni muhimu. Maranyingi timu ina wanachama wanaotoka sehemu tofauti au maeneo ya wakati tofauti. Hivyo, ni lazima kupanga ratiba ya vikao maranyingi kwa video call ili kuzungumza kuhusu maendeleo, changamoto na hatua zinazofuata. Katika vikao hivi, kila mtu ananafasi ya kueleza mawazo kutoa mapendekezo na kuakikisha kila mmoja anahisi kushirikishwa. Hii inaboresha mshikamano wa timu na kuakikisha kila hatua inafanyika kwa urahisi. Zaidi ya hapo, kujaza kila kikao au mawasiliano kwa maandiko ni muhimu sana. Kila kikao kinapumalizika, ufanywa summury ya mazungumzo hatua zilizo fanyika na majukumu mapya. Sumary hii, huwekwa kwa timu yote ili mshiriki, kila mshiriki, aone kila kitu kilichopitiwa. Hii usaidia kuhakikisha, hakuna mtu anaechelewa au kuelewa vibaya na ni muhimu sana aswa pale mtu hana muda wakuhuduria vikao vyote. Vile vile, kushirikiana kwa zana za kidijiti ni kipengele muhimu. Hii ni pamoja na cloud storage, document sharing na tools za tracking ya kazi. Zana hizi hufanya kazi ya pamoja kuwa rahisi kwani kila mtu anaweza kuona nyaraka, kufanya marekebisho na kuona maendeleo ya kila hatua bila usumbufu. Hii inahakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi bila kuingiliana au kupoteza muda. Kuna pia umuhimu wa uvumilivu na ushirikiano. Kila mshiriki ana mtindo wake wa kufanya kazi na mara nyingine inaweza kuwa tofauti na ya wengine. Ni muhimu kuelewa mitindo hii, kubadiliana na kushirikiana kwa heshima ili kazi iendelee bila migongano. Ushirikiano huu hufundisha ustaarabu, nidhamu na mbinu bora za kushirikiana. Haidha, kujenga uhusiano wa kibinafsi ni muhimu. Ingawa kazi ni msingi, kugawana mawazo ya kibinafsi, furaha ndogo na mazungumzo ya kawaida, ufanya timu kuwa imara zaidi. Hii hupunguza stress, ufanya kila mtu ajisikie sehemu ya timu na kuchangia katika kufanya kazi kuwa yenye furaha. Kwa mtazamo mpana, kufanya kazi na timu ya mbali kuna itaji mchanganyiko wa mawasiliano ya wazi, kupanga majukumu, zana za kidijiti, summary, uvumilivu na uhusiano wa kibinafsi. Kwa kutumia mbinu hizi, timu inaweza kufanikisha miradi kwa ufanisi bila kujali changamoto ya kijiografia. Kila changamoto ya mbali, ufundisha nidhamu, ushirikiano, na mbinu bora za kufanya kazi pamoja. Kwa ujumla, kazi na timu ya mbali ni changamoto yenye faida kubwa. Unajifunza jinsi ya kushirikiana, kupanga, kutumia za.